Napenda kulala mapema kwa jinsi ya kwamba kulala mapema kunanisaidia kupata usingizi wa kutosha na pia naweza kurauka mapema. Nikirauka mapema naweza pia kufanya vitu ambavyo nimepanga siku ifuatayo kwa utaratibu na kwa mpangilio ninao uhitaji.